Napenda kuenda pwani, kutizama bahari, kuogelea, na kujifurahisha. Pwani kunafurahisha kwa sababu, kuna upepo wa bahari, maono ya bahari, unaona maji, unaogelea, unajifunza kuogelea, unapatana na watu wa aina nyingi, kwa hivo najua watu wengi.

Naenda mahali pa ibada kwa mara tatu kwa wiki. Hii ni jumatatu, jumanne na jumapili. Jumapili ni siku ya ada ya kuenda kanisani. Jumatatu naenda kumshukuru mungu kwa kunipa uhai na kunikalisha vyema. Jumanne naenda kanisani kumshukuru na kumuomba anifadhili niweze kuona mwisho wa wi.

Somo ambalo nililipenda shuleni ni somo la historia. Somo hili nilipenda kwa sababu, linaongelelea kuhusu historia ya nchi yetu. Hapo ambavyo niliweza kujifunza historia. Nikajua nchi yetu vile tulivyotoka katika enzi za ukoloni, hadi enzi za mamboleo. Somo hili nilipenda kwa sababu mwalimu wake, alikuwa mchangamfu, alikuwa anafunza vyema, na ulikuwa unaweza elewa somo hilo rahisi.

Mchezaji ninayempenda ni leonel messi na lamelo. Leonel messi nampenda kwa sababu ya uwezo wake wa kucheza kandanda. Messi anafahamu mchezo wa kandanda kwa maana vile anavyocheza, vile anavyopiga pasi, vile anavyochenga na ni mtulivu. Messi ndio mchezaji mkubwa zaidi duniani. Katika mchezo wa vikabu, napenda lamelo kwa sababu anajua kucheza na anacheza vizuri.

Napenda kulala mapema, kwa sababu nikilala mapema, asubuhi nitaamka mapema. Nikilala nikiwa nimechelewa, asubuhi nitaamka na jua. Kwa hivyo napenda kulala mapema. Nikilala mapema napata usingizi wa kutosha ndiposa niamke keshoye, nikuwe mzima wa afya. Na nikuwe mwili ni mchangamfu, unafanya kazi bila kuchelewa chelewa.

Hii ni kwa kuweza kueka mikakati ambapo kila mtu kwenye timu atakuwa anatokea siku moja na kuja kusimamia timu. Hii inasaidia kujua nani atakuwa anafanya kazi kila siku na mtakuwa kila mtu ana majukumu sawa na mwingine. Hakutakuwa na mtu ambaye anatumika vibaya na wengine kwa hivyo anaweza kulalamika. Timu ya mbali kila mtu anaaarifiwa mapema kesho ni yeye anaingia kazini kwa hivyo anajipanga.

Napenda adidhi za ajabu ndiyo kwa sababu zinaweza kufuraisha na mtu anaweza kucheka na kusikia siku yako ikivya. Napenda adithi hizi kwa sababu watu waanavyoelezea jinsi walivyoishi inafurahisha.

Kazi au masomo yangu, nafanya kwa yote sasa hivi. Kazi yangu naipenda kwa sababu si ngumu, ni nyepesi, na ni kila mtu anaweza kuifanya. Kazi hii naipenda kwa kuwa ndiyo niliisomea na nilitamani kuwa ni kiwa mtu mkubwa. Masomo yangu kwa upande mwingine, natia bidii niweze kupata kukua, na kufuzu na kupata cheo cha zaidi.

Napenda kuongea kwa sababu mtu anaweza kujieleza vyema, anaweza kueleweka kwa njia ya kuongea, mtu anaweza kuongea kila kitu ambacho anapaswa kuongea kwa wakati mfupi kwa hivyo mtu anaweza kueleza mingi wakati wakuongea kuandika namna hii ingine inachukua muda mwingi kuliko kuongea.